Jukumu ninalopenda sana kazini ni jukumu la pale ambapo ninatumwa kuenda kuchukua kitu upande wa nje. Hii ni kwa sababu ninaweza kutoka pale kazini, ninaweza kuenda kutafuta hewa pale nje, ninaweza kutembea. Mimi napenda ambapo ninatumwa kuenda kutembea. Sio hati nishinde kwa ofisi nikiwa nimekaa chini kwa hivyo tukipata mtu mwenye ambaye anatumwa aende nje, huwa najitolea kuenda. Na hilo ndilo jukumu ambalo, ninalopenda sana kazini.

Katika jamii yangu, ninashiriki kwa kuhakikisha kwamba kuwa ninaungana na jamii yangu kwa vitu ambavyo wanavyofanya kama vile harusi, kama vile kunakuwa na matanga, ninaungana na jamii yangu, tunafurahia pamoja. Huwa nahakikisha kwamba, ninashiriki kwa mambo ambayo wanayofanya kwamba ninafanya kazi pale nyumbani, ninaeza kuungana na wao.

Ina huwa ninahisi kwamba ni nachoka ambapo ni napo ona kwamba nafaa kusubiri kwenye mstari lakini unapata kwamba kuna mistari ambayo inaweza kusonga haraka ila kuna mistari ambayo huwa inakaa hapo before kabla ya isonge kwa hivyo ni kuangalia ni mstari upi ni mstari ambao unasonga haraka sina shida lakini kama ni mstari ambao, unafanya mtu akae hapo kama hausongi huwa nasikia, sipendi kusimama hapo.